Hapana sijawahi jifunza kupiga gitaa lakini kile kifaa ambacho mimi huwa napenda kujifunza ni kucheza kinanda kwa sababu napenda sauti laini ambayo ni ndogo ambayo ukicheza kinanda huwa kinatoa na hio sauti uweza kunituliza sana na naipenda kushinda kupiga gitaa.

Sherehe ambayo huwa inanipendeza zaidi ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa sababu marafiki zangu na jamaa zangu hua wanajumuika pamoja, wanakuja ili tusherehekee hiyo siku pamoja, wananiimbia nyimbo, wananibaiya zawadi, napenda zawadi sana, na pia tunakata keki ya kusherehekea ya siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivyo naipenda sana kwa sababu pia huwa inaleta watu karibu na mimi na mimi huwa napenda watu.

Kulingana na mimi ningesema ni WhatsApp kwa sababu WhatsApp inatumika na kila mtu. Kwanza kabisa, kama uko kazini, unaeza tumia WhatsApp kuzungumza na watu mnaofanya kazi na wao. Kama unaenda shuleni, unaitumia kuzungumza na wanafunzi wenzako au pia walimu na pia inakuwezesha kutuma picha na video si kuzungumza pekee. Kwa hivyo watu huipenda sana kutumia kwa sababu si kama messages, messages mnazungumza tu lakini whatsapp mnaeza hadi tumiana picha ama video na pia kupigiana simu hata video call na pia unaeza itumia kuzungumza na jamaa na marafiki zako na pia mnaeza tengeneza group ambayo mtakuwa mkizungumza pamoja. So kulingana na mimi WhatsApp hutumika kila siku na inaeza tumika na kila mtu bora ukuwe na simu smartphone na internet.

Nimezaliwa katika familia ya watu watano, kwa hivo sikukuu yangu huwa na sherehekea na familia yangu. Tunaeza amua tuende hotelini, tusherehekee hapo sikukuu. Saa zingine tunaenda kanisani tunaudhuria misa kusherehekea sikukuu. Na saa zingine huwa tunaenda jijini ili tukasherehekee pamoja na pamoja na wazazi wa wazazi wangu na ndugu zao na jamaa wote kwa ujumla.

Kwanza na muhimu kabisa, napenda kutumia kompyuta kufanya utafiti kwa sababu na pili hua naitumia kufanya kazi kwa sababu wakati mwingine kazini hua tunakua na mikutano ya Google. Kwa kimombo tunaita Google Meet na hua natumia kompyuta yangu kujumuika na wenzangu katika mkutano huo wa Google. Na ya mwisho, wakati nimemaliza kazi, nimemaliza kusoma, nishamaliza utafiti wangu, nataka tu kutulia ni pumzike, wana tumia kompyuta kutizama filamu.

Tunda ambalo hunipendeza zaidi ni tikiti maji. Napenda sana tikiti maji kwa sababu huwa tamu kabisa. Na pia huwa na maji mengi ambayo kama hauna uwezo wa kupata maji linaeza kukusaidia kukata kiu. Na pia, tikiti maji ina bei nafuu kuliko tufaha. Kwa hivo hata kama huna huna pesa mingi, unaweza una uwezo wa kuweza kununua tikitimaji kwa sababu si la bei kali.

La hasha, sipendi kusoma maoni mtandaoni kwa sababu kwa wingi, wakati watu wanaeleza maoni yao mtandaoni, huwa kunakuwa na hawa watu ambao wanakasirika sana, wanakasirikia maoni ya watu wengine, au unapata wengine wakitoa maoni yao, wanataka ili nyote mkubaliane na maoni yao. So unapata saa zingine huwa kunakuwa na huo msongamano kwa sababu wewe unataka tukubaliane na maoni yako, ilhali kila mtu ana maoni yake ambayo ni tofauti na yako. Kwa hivyo ili kujiepusha na mzozano huo wa watu huwa na huwa sipendi kabisa kusoma maoni kwa sababu sipendi kuona watu wakizozana kwa sababu ya kutofautiana kimaoni.

Napenda sana kukaa na familia yangu. Kwanza napenda wakati tunaenda, kutembelea hifadhi ya wanyama, kwa sababu hilo ni hicho ni kitu ambacho kama familia, hua tunapenda, kwa sababu tukienda huko hua tunaweza kupiga picha, ambazo, zinatuwezesha kuweka kumbu kumbu, yetu sisi kama familia. Na pili, napenda sana kuenda na familia yangu, safari za safari ya barabarani, kwa sababu tunapofanya hivyo huwa tunaenda tukizungumza, tukicheka, tukifurahiana na huwa napenda sana. Na pia tatu, napenda tu kukaa na kuzungumza na familia yangu, kwa mfano wakati wajioni, tumemaliza kula, kila mtu amemaliza kazi yake, napenda kuzungumza na familia yangu, ili tuweze kujua, watu wanaendelea aje? Kwa mfano, nieze kujua mama, baba na dada zangu, nijue siku yao imekua aje? Nijue ninini kimewasumbua hiyo siku ama hiyo wiki, ili tuweze kusaidiana.

Naam, napenda maua kwa sababu yana rangi nzuri ya kuvutia na ya kupendeza na pili maua yana harufu nzuri kila ninaposhika ua na nalinusia harufu yake harufu hiyo huwa ya kupendeza huwa inaleta mawazo ya utulivu na amani. Na pia napenda sana maua kwa sababu hao ndiyo yanawezesha nyuki kututengenezea asali na asali ni tamu na ina umuhimu mkubwa mwilini. Na pia napenda maua kwa sababu huwa yanatumika kwa decorations na huwa panapo maua huwa kuna kaa vizuri.

Japo kuwa naamini kuwa sera zote katika kampuni ni za muhimu, sera ambayo naiona ina muhimu zaidi ni sera ya usimamizi. Kwa sababu sera ya usimamizi ndio inaipa kampuni mwelekezo. Kwa mfano, usimamizi katika kampuni, ukiwa mzuri, kampuni mzima itakuwa na mwelekezo mzuri. Lakini wakati sera ya usimamizi katika kampuni inamsongamano ama si haina utaratibu hua unapata madhara hayo hua yanapata kampuni mzima si hiyo sera peke. Kwa hivyo sera ya muhimu zaidi kulingana na mimi ni sera ya usimamizi.

Naam nimefikiria mara nyingi sana kuanzisha biashara, tofauti, tofauti. Hii kile kinacho nifanya nisifanye hivyo, ni kwanza. Sina fedha za kutosha za kuanzisha biashara. Kwa mfano, biashara ambayo nimewahi taka kuanzisha ni ya ujenzi wa nyumba na kuziuza ama kuziuza. Na inahitaji fedha mingi sana na huwa na sina uwezo wa kupata fedha hizo kwa sasa na pili. Huwa na kwazo kubwa sana kwangu ni ushindani. Sina hiyo nguvu ya ushindani na watu wengine wenye biashara kama yenye nataka kuanzisha.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda zaidi ni aiskrimu kwa jina ingine inaitwa barafu malai. Naipenda sana kwa sababu ni tamu na kwanza kabisa naipenda ikiwa aiskrimu ya strawberry huwa tamu sana na pia ni kitu kizuri cha kuzawadi mtu. Kwa mfano unapo mpa mtoto mdogo au pia mtu mkubwa kama rafiki yako zawadi ya aiskrimu huwa anafurahia zaidi na nikitu ambacho mtu yeyote anaezakila.

Somo ambalo nalipenda la sayansi ni biolojia kwa sababu biolojia inatupa maelezo zaidi kuhusu asili. Na asili tunazungumzia mimea na pia wanyama. Tunaweza kujifunza jinsi wanyama tofauti wanavyodhulu. Tunaweza kujifunza ambavyo mazingira tofauti yana madhara kwa wanyama tofauti. Kwa mfano, kama vile, wanyama wengine kama ngombe, wanafaa kuishi katika mazingira ya mvua. Na ilhali, wanyama kama chatu, wanafaa kuishi katika mazingira ya ukavu na mengine zaidi. Na pia, yanatusaidia kujua kuhusu mimea. Mimea ina, ni ya maana sana kwa sababu inatupa chakula na pia inatusafishia mazingira.

Kipawa changu ni kuimba. Napenda sana kuimba. Napenda kuwaimbia, wazazi wangu, jamaa zangu, marafiki zangu. Nilipo kuwa nasoma katika shule ya chekechea na pia ya upili, kila tulipoenda mashindano ya kuimba, lazima ningeibuka mshindi. Kadri ya hayo, kila ninapo sikia ndege wakiimba, huwa navutiwa sana na huwa najaribu kuimba wimbo ambao utaambatana na nyimbo za ndege hao. Hata ninapopata msongamano wa mawazo kila ninapo imba, huwa napata kwa kuimba huko na huwa naweza kutulia kimawazo. Napenda sana kuimba. Hata kila ninapopata labda kwa mfano rafiki yangu ama kuna mmoja wa familia yangu akohospitalini. Huwa wananipigia simu wananiambia kama, kama una wakati, unaeza kuja ili uniimbie.

Ya kwanza kabisa ni watu wote waweze kupata huduma za umma bila kubagua pili. Watu waweze kupata nafasi za kazi bila upendeleo ule wa kijamii au wa familia. Kama una na pia watu wapewe nafasi ya kusema katika miradi inayowaadhiri. Kwa sababu katika jamii unapata walio na madaraka ndiyo wenye kusema.

Jumamosi na jumapili kwa kawaida napenda sana matembezi kuwatembelea familia na jamii au ata kuwatembelea marafiki au ata kwenda kutembea mahali tofauti tofauti pamoja na marafiki zangu ya pia naweza enda na marafiki zangu kunywa kahawa kula chakula tofauti tofauti za jamii tofauti. Na pia katika wikendi kuna mambo mengi sana tofauti naeza ya fanya, kwanza naeza enda matembezi pamoja na marafiki zangu, pili naeza enda safari ndefu ya barabarani, tukijiburudisha, tatu, naeza pia watembelea pia watembelea kina babu na nyanya wangu. Na lazima ni pumzike baada ya hayo kwa sababu ingawa ni mambo ambayo nafanya kujiburudisha wikendi pia yanahusiana na uchovu mwingi.

Kwa siku naweza shiriki kutumia simu takriban masaa tano hivi na programu ambazo napenda kuzitumia zaidi ya kwanza ni programu ya mazungumzo ambapo inaniwezesha kuapigia jamaa na marafiki zangu na kuzugumza nao ya pili ni whatsapp ya tatu ni google ambapo nafanya utafiti wangu. Kuna pia ile program ya Netflix ambapo naweza kutazama filamu na kadhalika. Simu imenisaidia sana maishani mwangu kwa sababu imeweza kunirahisishia mahusiano kwa mfano vile inaniwezesha kuwasiliana na wazazi wangu walio nyumbani wakati mimi niko huku jijini nafanya kazi. Na simu yangu ya kwanza ilikuwa simu tamba ilikuwa ile ya kubonyeza. Mwisho kulingana na mimi nahisi usiku kabla ya kulala ndio muda mzuri wa kuzima simu ili kuzuia, kusumbuliwa, ukipigiwa simu na watu lakini wakati unataka kulala.

Naam, ijapokuwa sijawahi piga kura, nina lengo kuu la kupiga kura wakati wa uchaguzi mkuu kwa sababu kwanza kabisa nachukizwa sana na hali ya nchi yangu kwa sababu kumekuwa na upungufu mkubwa wa huduma za serikali. Si masomo, si katika hospitalini na vitengo vya afya. Na hayo yote yana madhara makubwa kwa mwananchi wa kawaida kwa sababu viongozi tuliowachagua, ingawa tuli tuliwachagua tukidhani ni wazuri watatusaidia, lakini walikuja na malengo ya kujinufaisha wao wenyewe. Lazima nitapiga kura kwa sababu nataka viongozi wapya. Viongozi ambao wana lengo la kukuza nchi si kujitajirisha tu.

Napenda zaidi kufanya kazi pamoja na watu wengine. Kama msemo wa kiswahili usemavyo, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mnapojumuika kufanya kazi pamoja, huwa mnafanya kwa ufasaha na huwa inarahisisha kazi kwa sababu kila mtu ana utaalamu wake binafsi. Kwa hivyo mnapofanya kazi pamoja, mnajumuisha kila mtu anajumuisha utaalamu wake na hiyo inafanya kazi iwe rahisi na ieze kumalizika kwa usahihi na ufasaha na inaweza kukamilika haraka kushinda kama unaifanya ukiwa peke yako.